Barua pepe mimi huingoja mara kama mbili kwa siku hivi, mbili kwa siku, barua za kazi, barua za sule kuhusu mtihani yangu na kuhusu kazi ambayo nimeenda kutafuta ndiyo.

Rafiki wangu wa karibu zaidi anaitwa Eric na huyo rafiki yangu ni mtu ambaye nampenda zaidi na tulianza urafiki wetu mwaka wa elfu mbili kumi na tisa na urafiki wetu umekuwa bora hadi yangu sana na ningependa kuwa naye milele.